Kweli mara mingi nimefanya kazi ambayo ni kazi ya kujitolea na kazi hii ya kujitolea kwa mfano ni kazi ile ya katika usafishaji wa mazingira. Nimejitolea katika usafishaji wa mazingira katika eneo letu na ni kwa sababu mazingira yetu lazima mazingira yawe safi mazingira yote yawe safi na kwa mazingira yote kuwa safi ni jukumu si jukumu langu pekee yangu bali jukumu letu kama kama jamii lazima mazingira iwe tu kuwa safi.

Kwa kweli mii ni mtu ambaye napenda ubunifu kwa sana. Kwa sababu ambayo inanifanya mi niweze kupenda ubunifu ni kwamba kila ambapo jambo limekuwa gumu ama napofanya jambo jambo hilo liweze kuwa jambo ambalo linahitaji akili kwa zaidi ama akili kwa wingi, kwa hivo lazima mimi nitaweza ku kutumia maybe kutumia akili kwa wengi ama kuweza kufikiria zaidi jinsi ya kumenyana na jambo hilo ambalo limeleta tashwishwi kwa wakati huo. Na kwa hivo kila jambo linapukuwa gumu. Lazima natafuta suluhisho. Mimi si mtu ambayo wa kukubali kushindwa kwa urahisi ama kushindwa kwa jambo kwa urahisi. Lazima natilia mkazo na kufikiria ze. Nikifanya hivi, nitatekeleza jambo hili au nikifanya vile, nitaweza kumenyena na jambo hile ambapo ambalo linanipa tashwishwi kwa muda huo. Kwa hivyo, ubunifu nilio na kwa mgu mimi na zamini. Kwa kwa ubunifu lazima, ujaribu na kujaribu tena. Na kwa kila unavyo jaribu na munaweza kumenyena na jambo lile kwa njia moja au nyingine jambo hili limaweza kuwa gumu kwako kwa hivo mimi ung'ang'ana kwa sana hili niweze pata suluhisho kwa jambo ambalo linanipa linanipa shida.

Mimi kwa kweli inapenda viatu wambavyo ni viyatu ambavyo vimifunguka. Viatu ambavyo hewa ineza penyeza kwa uraisi na napenda viatu hivi kwa sababu viyatu hivi kwa kusema. Miguu yangu mimi ni mwenye miguu ambayo kwa kweli miguu yangu utoa jasho kwa kweli na hupata joto kwa haraka na kwa kila ninapova viyatu ambavyo vimifunguka ama viyatu ambavyo vina ruhusu hewa kuipige miguu yangu. Vina suzuia vitu vingi sana kwanza kabisa ni kuzuia joto wambavo miguu yangu hupata joto na mimi. Siwezi kaistahimili joto hiyo kwenye viyatu ambavyo vimifungwa. Na jambo ligine ni kwamba miguu yangu inapopata joto na kutoha jashwa kwa kweli. Miguu hio nasilimia kubwa sana kuweza kunuka. Na kwa kuvaa viyatu ambavyo vimifunguka. Inasaidia kwa aslimia kubwa kupunguza harufu hiyo kwenye viyatu na pia inapunguza joto ambalo unge liipata kwenye viyatu ambavyo vimefungua. Kwa kili nukawana mimi upenda aina ya viyatu hivyo kwa sababu hewa piga ama inaweza kapitilia miguu yangu kwa njia ya urahisi na ndo kwa maana mimi upenda aina hiyo ya ya viyatu. Viyatu ambavyo vimifunguka kwa kule juu ili kuruhusu hewa kwingia ndani na pia kudziepusha na harufu ya miguu kwani miguu yangu ifungwapo kwenye viyatu ambavyo aviruhusu hewa kwingie ndani. Mara kwa mara huweza kupata harufu. Na kwa gila nifungwapo ama hewa ipigapo miguu. Nivigumu sana kupata miguu yangu. Kiweza kunuka. Na nduko maana mimi upendelea kwa sana. Vyashu ambavyo vi. Vimefunguliwa. Yani vyatu vinavyo ruhusu hewa kupigia ndani Naam.